Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta, lina kula sana. Basi ni raisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi, nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza niangalie kama yuko nyumbani. Nina hitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mpango mingi leo, lazima ni jipange vizuri. Ebu niandike orodha nisiko sahau kitu chochote.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

Asubuhi tayari, lazima niamke nianze siku. Leo ni siku nzuri, naona juali naangaza. Je, ni chukue chai au kahawa. Nadhani kahawa itanisaidia kuamka vizuri. Baada ya kuoga, nitavaanguo gani. Yule shati ya blue au nyekundu. Nafikiri blue ni bora kwa leo. Nina mkutano saanne, lazima ni jiandae mapema. Hebu niangalie maelezo ya jana, nisikumbuke mambo muhimu. Siku ya leo itakuwa nzuri tu.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

Kazi inachukua muda mwingi sana. Narudi nyumbani saa nane jioni, watoto tayari wamelala. Nafikiri siwezi kuendelea hivi. Familia wangu wanaitaji muda wangu pia. Wikendi ninalala tu kwa uchovu. Tunatoka wapi hii. Naomba niongee na meneja kuhusu muda wa kazi. Labda wanaweza kumailiza mapema siku mbili kwa wiki. Au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknoloji inawezesha kufanya kazi popote. Lazima nipate usawa. Kazi ni muhimu, lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa itatufaa kama mahusiono yameharibika. Nitafanya maamuzi makuu wiki hii.